Naam mafanikio ya timu, kwanza timu nayosapoti ni timu kuu ya Chelsea. Kwa hivo kila wanaposhinda ama wanapokuwa na michezo, huwa tunaenda na marafiki ambao wanaoisapoti hii timu. Tunaenda mahali, tunakaa, tunakula, tunakunywa vinywaji za kila aina. Wanaposhinda huwa tunasherehekea kucheza na nyimbo mzuri mzuri kupiga manduru, kukula vizuri na kusikia vizuri kwa sababu timu tunayoisapoti imeshinda.